Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu kuna manufaa kiafya. Ni mojawapo ya mazoezi na kunafanya mwili wangu uwe imara, afya yangu kuwa nzuri na hata kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hiyo kutembea kwa miguu ni vizuri na kuna faida nyingi kimwili.

Utotoni nilipenda sana michezo. Hususani michezo ya kuogelea, nilikua napenda sana kuogelea. Katika maji yasiyo na kina kirefu sana. Kwahiyo nilipenda sana michezo, na kuangalia movie. Lakini michezo ndiyo inachukua nafasi ya kwanza, na nimesema mchezo niliokuwa napenda zaidi ni mchezo wa kuogelea na marafiki zangu.

Napenda kununua vitu sokoni ya soko ambalo ana kwa ana kati yangu mimi mnunuzi na muzaji ni marachache nanunua vitu kupitia mitandao. Kwa hivo mara nyingi napenda kunua vitu sokoni katika masoko ya wazi sababu vitu pale vina bei nafuu. Vile vile nakupa wakati wakueza kushauriana na anayeuza na hata kubargain ili kupunguza gharama ya vitu unavyonunua.

Chakula cha haraka sipendelei sana. Lakini yategemea na wakati. Nikiwa sehemu mbapo niko na mambo mengi niko busy na sina wakati wakuenda kutengeza chakula mimi mwenyewe nyumbani. Wakati huo chakula cha haraka inakuwa kuchaguo. Yeah kwa hiyo. Kwa namna moja napenda na kwa namna ingine sikipendi sana.

Ndio nimewahi nunua tiketi za tukio kuhudhuria mpira. Ilikuwa ni mpira baina ya Kenya na Morocco uliweza kuchezwa katika uwanja wa kasarani hapa Nairobi. Nilinunua tiketi na nika uzuri ya tofauti na hizo pini mazuri ya matamasha mbalimbali ya wasanii. Ndivyo.

Kinywaji changu cha baridi nachokipenda sana ni kinywaji cha coca-Cola. Coca-Cola ilio baridi. Hususan wakati nimeeza kuwa na kazi nyingi, nimetumia nguvu, nimetoka jasho na niko na kiu. Kipind hicho napenda sana kinywaji cha baridi cha Coca-Cola.

Chumba changu, si kikubwa sana, ni cha saizi ya kati, ambacho kinanitosha, na rangi iliyomo chumbani changu mara nyingi ni rangi nyeupe, na rangi ya samawati. Kitanda changu kinaniridhisha sababu ni kitanda kisicho kuwa kigumu, kina godoro ambalo linabonya, na linanipa usingizi ulio mzuri. Vilevile vitu ninavyoweza kuona kutoku kupitia kutoka dirishani. Naweza kuona mandhari yaliyo nje. Sababu karibu na mimi kuna miti miti hivo. Na ninapata hewa safi kutoka hapo. Kitu ninachokipenda zaidi kutoka chumbani kwangu ni utulivu. Na hali yake ya ubaridi inayonipa usingizi mwanana na mtamu.

Naenda mahali pa ibada mara moja kila wiki. Yaa kila wiki naenda siku ya jumamosi. Naenda kanisani kuabudu pamoja waumini wenzangu. Kwa hiyo naenda mara kwa mara na ni mara moja kwa wiki siku ya jumamosi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, sababu kwanza ni laini kuitafuna. Pili haichukui muda mrefu kuipika, na tatu iko na ladha nzuri. Na vile vile kuna manufaa kiafya tofauti na nyama nyekundu inayotoka kwa wanyama kama ng'ombe. Kwahiyo ni nyama ya kuku.

Najistawisha kwa kujifunza mambo mbali mbali wakati wa likizo ikiwemo kujifunza mambo na AI. Ya najifunza mambo na AI sababu dunia imebadilika na teknolojia ndipo lipofika. Kwa najistawisha au kujifunza na kusoma vitabu na kujifunza skills mbali mbali. Ndiyo.

Ninacho kiona kupitia dirisha ni kwangwa mandhari yaliyo nje ni miti, mizuri, na vichaka kadha, kukona viti, miti, na majengo machache. Na wakati wa siku ambao napenda kutazama nje ni wakati wa asubuhi. Kinachobadilika nje kutokana na msimu, mara nyingi labda ni rangi ya miti, wakati ule wa mvua, miti ina kuwa na matawi ya kijani, wakati jua ni kali ina kuwa na njano njano. Na nahisi vizuri sana nikitazama nje kupitia dirisha lango.

Ninachofanya kupunguza matumiza plastiki ni kutumia vitu ambavyo vijatengenezwa na plastiki. Ya najaribu sana mfano vitu vya kubebea mzigo natumia mara nyingi ambavyo vimetokana na mimea na sio plastiki. Vile vile narudia kutumia vitu vya plastiki kwa zaidi ya majukumu moja.